Kazi ambayo kwamba najishirikisha nayo kwa sasa mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu. Ninasomea mambo ya teknolojia. Teknolojia kwa sababu dunia ambayo kwamba tuko ndani saa hii, kila kitu inafanywa kupitia teknolojia. Hiyo ndio ilifanya mpaka nikaingia katika sekta hiyo. Ningependa kubadilisha jinsi mambo yanavyofanywa. Teknolojia itatusaidia kupunguza uchovu wa binadamu, katika kufanya kazi.